Mimi kwa kweli napenda rangi laini kwa ukuta wa nyumba. Rangi kama nyeupe nyepesi rangi hizi hufanya nyumba ionekane safi, pana na yenye utulivu. Pia ni rahisi kuchanganya na mapambo tofauti ya ndani. Ninahisi rangi hizi huleta amani na kufanya mtu ajisikie vizuri akiwa nyumbani.

Kwa kawaida, mimi nakaa hadi saa nne au saa tano usiku kulingana na shuguli za siku najaribu kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha na kuamka macho safi asubui. Kupata muda wa kutosha wa kupumzika ni muhimu sana hasa kwa afia na pia kunisaidia kuwa na nishati ya kufanya kazi vizuri siku inayofuata.

Tabia ninayoipenda kwa wengine napenda mtu mwaminifu na mtu wa heshima. Napenda watu ambao wanajitahidi kuwa wa kweli, wanaweheshimu wengine bila ubaguzi na wanaosaidia bila kutegemea malipo. Tabia hizi hunifanya nijisikie kuaminiana nao na kunitia motisha pia ya kuwa mtu bora zaidi.